Tunda langu la kupendeza sana ni embe. Embe ni moja ya matunda yanayo patikana kwa wingi katika maeneo mengi. Na linapendwa na watu wa rika zote kutokana na ladha yake tamu. Harufu mzuri na virutubisho vingi muhimu kwa afya na binadamu. Kwa upande wangu, embe si tunda la kawaida tu, mbali ni tunda lenye kumbukumbu, ladha ya kipekee na manufaa mengi. Kwanza kabisa, napendezwa na embe kwa sababu ya ladha yake tamu na laini. Embe liloiva vizuri huwa na utamu wa asili unaofanya mtu wa ajisikie furaha kila anapolila. Ladha yake si kali kupita kiasi wala si ya kuchosha. Mbali na mvuto wa kipekee unaofanya mtu atake kula zaidi. Embe linaweza kuliwa peke yake au kuchanganya na vyakula vingine kama vile saladi ya matunda, jinsi, au hata kama ni kiungo katika mapishi fulani. Pia mimi embe hunivutia kwa sababu ni tunda lenye virutubisho vingi muhimu kwa afya. Lina vitamini ambayo ni muhimu kwa macho, ngozi na kinga ya mwili. Mbali na hayo embe lina nyuzi-nyuzi zinazo saidia mmengenyo wa chakula na kuzuia matatizo ya tumbo kama bila kufunga choo. Pia embe nalipenda kwa sababu ya harufu yake nzuri. Unapokata embe liloiva harufu yake huenea na kumfanya mtu ajisikie njaa hata kama hakuwa na hamu ya kula. Harufu hii ya asili huongeza lada ya tunda lenyewe na kulifanya liwe la kuvutia zaidi. Harufu ya embe pia hunikumbusha nyakati za ututoni hasa wakati wa msimu wa mavuno ambapo matunda yalipatikana kwa urahisi. Kwa hivyo nalipenda sana. Pia mimi nalipenda embe kwa sababu linamatumizi mbali mbali. Linaweza liwa likiwa mbichi au lililoiva. Embe mbichi hutumika kutengeneza kachumbari au kuliwa na chumvi ya pilipili. Embe lililoiva hutumika kutengeneza juici, keki, uwezo huu wa kutumika kwa njia tofauti hunifanya nilithamini sana. Pia mimi hupenda embe kwa sababu ya urahisi wakupatikana. Katika maeneo mengi hasa vijijini hata mjini, embe hupatikana kwa bei nafuu wakati wa msimu wake. Hii hufanya watu wengi waweza kulimudu na kufurahia ladha yake bila gharama kubwa. Pia mti wa embe ni rahisi kuutunza na hutoa mazao kwa miaka mingi. Jambo linalo ufanya uwe wa manufama kubwa kwa jami. Embe pia linamchanganyo katika kukuza uchumi wa watu. Wakulima wengi hupata kipato kukulima na kuuza maembe. Biashara ya maembe imekua chanzo cha ajira kwa watu wengi kuanzia wakulima wafanyi biashara, hadi viwanda vinavyo tengeneza bidhaa za maembe. Hata hivyo, kupenda embe si swala la lala tu, mbali pia kutambua thamani yake ya kiuchumi. Pia mimi hupendezwa na embe kwa sababu linamaumbo ya aina tofauti. Kuna maembe makubwa, kuna mandogo, ya mviringo, marefu yenye rangi, tofauti, tofauti. Aina hizo tofauti hufanya embe liwe tunda la kuvutia zaidi na kumpa mtu chaguo kulingana na ladha na umbo analopenda kula embe hunipa furaha na kuridhika Kila ninapo kula embe mimi huhisi kama ninajitunza vyema, ni tunda linalonifanya nijisikie mwenye afya na nguvu Pia kula tunda badala ya vyakula venye sukari nyingi, husaidia kudumisha afya bora mwilini. Embe lina thamani ya kitamaduni na kijamii. Katika jamii nyingi, msimu wa maembe huleta furaha, watu hushirikiana kuvuna, kugawana na hata kuuza. Watu hupanda miti ya maembe na familia hukusanyika kufurahia matunda haya. Hii huimarisha mshikamano wa kijamii Embe pia hunifundisha thamani ya subira. Mti wa maembe huchukua muda kukua na kuzaa, lakini ukifika wakati wake, embe huzaaa kwa wingi. Hii hunikumbusha kuwa mambo mazuri katika maisha, pia, yanahitaji subira na juhudi. Kwa ujumla, mimi napenda tunda la embe, linanivutia kwa sababu ya ladhaa yake, utamu wake, harufu nzuri, rutubisho nyingi, matumizi mbali mbali na mchango wake katika jamii. Hivyo basi, si tunda la kawaida tu, mbali ni sehemu ya maisha, afya, kumbukumbu mzuri, ndiyo maana embe linanafasi ya peke sana moyoni mwangu, na linandelea kuwa tunda langu la kwanza na lakupendeza zaidi. Kwa hivo kila mtu tu anaouamuzi wa tunda mbalo analipenda na kuna sababu kila mmoja anapenda tunda fulani. Kwa hivo mimi bado nanalipenda, embe na nalienzi.

Kushiriki katika jamii ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila binadamu. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuishi peke yake bila msaada wa wengine. Jamii kwa pakubwa ndiyo msingi wa maendeleo ya mtu mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa upande wangu, mimi huwa nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazo lenga kusaidia maendeleo, kuimarisha mshikamano na kuboresha maisha ya watu wanaonizunguka. Kwanza kabisa, mimi nashiriki katika jamii kwa kusaidia familia na majirani. Jamii huanzia nyumbani. Ninapojitolea kusaidia kazi za nyumbani kuwasaidia wazazi wangu au ndugu zangu katika shughuli zao nimekuwa nimeshiriki moja kwa moja katika jamii. Pia ninawasaidia majirani pale wanapohitaji msaada. Iwe ni kubeba mzigo, kutunza watoto kwa muda au kushiriki katika shughuli za jamii kama harusi, misiba na sherehe mbali mbali. Ushirikiano huu huimarisha undugu na mshikamano. Pili, mimi huwa nashiriki katika jamii kwa kuishi kwa maadili mema. Hii ni njia ya msingi lakini yenye mchango mkubwa. Kuwa mwaminifu, mwenye heshima na msaidizi kwa wengine husaidia kujenga jamii yenye amani. Ninajitahidi kuwa heshimu wazee viongozi na hata watu wote bila ubaguzi. Pia mi huepuka vitendo vinavyoweza kuleta migogoro kama bila ugomvi, uongo na maneno ya kuumiza. Tatu mimi nashiriki katika jamii kupitia kutoa elimu na ushauri pale inapoezekana Ikiwa na maarifa fulani, ninajitahidi kuyashirikisha na wengine Hii inaweza kuwa kusaidia watoto katika masomo yao kuwa shauri vijana kuhusu umaamuzi sahi ya maisha au kushiriki maarifa kuhusu afya, nidhamu na maendeleo binafsi elimu ni silaha muhimu katika maendeleo ya jamii, hivo kushirikiana kuna mchango mkubwa. Pia mimi nashiriki katika jamii kupitia shughuli za jamii na maendeleo. Ninapopata nafasi ya kushiriki katika kazi za pamoja kama usafi wa mazingira, kupanda miti kujenga au kukarabati miundo mbinu ya jamii kama barabara ndogo, shule au maeneo ya ibada, shughuli hizi husaidia kuboresha mazingira na maisha ya watu wengine kwa pamoja. Pia mi nashiriki katika jamii kwa kujitolea. Kujitolea ni kutoa muda, nguvu rasilimali bila kutarajia malipo. Napopata nafasi mimi hushiriki katika shughuli za kujitolea kama kusaidia wahitaji, kutembelea wagonjwa, kusaidia watoto yatima au wazee wasiojiweza. Kitendo hivi vya kujitolea huleta faraja kwa wanaohitaji na hujenga jamii yenye huruma. Mimi pia nashiriki katika jamii kwa kushiriki katika shughuli za kidini. Dini ina nafasi muhimu katika kuimarisha maadili na mshikamano wa jamii. Kupitia ibada mikutano ya kidini na shughuli za misaada ya kijamii. Zinazo andaliwa na tasisi za kidini mi hupata nafasi ya kushiriki katika kusaidia jamii kiroho na kimwili. Pia mimi nashiriki katika jamii kwa kulinda mazingira. Mazingira ni urithi wa pamoja unayohitaji kulindwa. Ninajitahidi sana kutunza mazingira ili kwa kutupa taka sehemu sahii kupunguza uchafuzi wa mazingira na kushiriki katika shule za kupanda miti. Pia mimi huwa hamasisha wengine kuhusu umuhimu wa mazingira safi kwa afya na maendeleo ya jamii. Pia mi nashiriki katika jamii kwa kufuata sheria na utaratibu wa jamii. Kuheshimu sheria ni njia ya muhimu ya kudumisha amani na utulivu. Ninapofuata sheria za nchi na kanuni za jamii. Nachangia kuzuia mgogoro na machafuko. Pia kushirikiana na viongozi wa jamii katika kudumisha amani na usalamu. Pia mi nashiriki katika jamii kwa kushiriki katika majadiliano na kutoa maoni yenye kujenga. Pale inapobidi, mimi hushiriki katika mikutano ya jamii na kutoa mawazo yangu kwa heshima na busara. Shiriki katika maamuzi ya pamoja hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na husaidia kupata suluhu bora za changamoto zinazowakabili, watu na zinazonikabili mimi. Pia mimi nashiriki katika jamii kwa kuwa mfano mzuri kwa wengine. Hasa vijana na watoto ninajitahidi kuishi maisha yanayowakisi maadili mema ili wengine wajifunze kupitia matendo yangu kuwa mfano mzuri ni mchango mkubwa kwa jamii kwa sababu hujenga kizazi chenye nidhamu na maadili. Pia mi nashiriki katika jamii kwa kuendeleza amani na upatanisho na pia kuamazisha maendeleo binafsi.

Kwa ukweli katika maisha ya kila siku kila mtu huwa na wakati fulani wa siku ambayo yeye hujihisi mwenye nguvu zaidi. Makini zaidi na mwenye tija kuliko nyakati zingine. Kwa upande wangu, wakati ninaofanya kazi vizuri saidi ni asubuhi. Asubuhi hunipa mazingira mazuri ya kufanya kazi kwa ufanisi kutokana na utulivu, nguvu ya mwili na umakini wa akili uliyo juu. Kwanza kabisa, asubuhi hunipa nguvu za kimwili. Mwili unapo pumzika vizuri usiku, hurejesha nguvu zake. Asubuhi ninahisi ninanguvu ya kwanza kazi, kufanya mazoezi mepesi na kushugulikia kazi zinazoitaji bidii ya mwili na akili pia. Hii hunifanya nimalize kazi nyingi mapema kabla ya uchovu wa mchana hujioni kwanza. Pili, asubuhi kuna utulivu wa mazingira. Watu wengi bado hawaja anza shuguli zao kikamilifu. Kelele ni chache na usumbufu ni mdogo. Utulivu huu hunifanya niweza kujikita kikamilifu katika kazi bila kukatizwa mara kwa mara. Mazingira tulivu huchangia kuongeza umakini na ubunifu. Tatu, asubuhi huja na akili iliyo wazi na tulivu. Baada ya kupata usingizi wa kutosha usiku, ubongo huwa umejipumzisha na uko tayari kupokea mawazo mapya. Wakati wa subuhi, mawazo hayajachanganya na shuguli nyingi au msongo wa mawazo wa siku nzima. Hii hunisaidia kupanga kazi zangu kwa utaratibu na kufanya maamuzi kwa busara. Asubuhi hunisaidia kupanga vipaumbele vya siku. Katika muda huu, ninapenda kuorodhesha kazi zangu na kupanga ni zipi za muhimu zaidi. Kupanga mapema, hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kufanya kazi kwa pupa. Pia hunipa hisia na udhibiti wa siku yangu. Mara nyingi asubuhi unapata ya kwamba ninauwezo mkubwa wa kujifunza na kukumbuka. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watu wengi hujifunza vizuri zaidi asubuhi. Kwa upande wangu ninaeza kufanya kazi zangu vizuri kwa urahisi zaidi ikiwa ni wakati wa asubuhi. Hii ni muhimu hasa kwa kazi zinazoitaji ubunifu na umakini mkubwa. Asubuhi pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napo fanya kazi mapema sipati shinikizo la kukimbizana na muda. Hiyo hunifanya nifanya kazi kwa utulivu na kwa ubora zaidi. Pia hunisaidia kuepuka kazi nyingi kukusanyika pale jioni wakati ambapo naitaji kupumzika. Kufanya kazi asubuhi pia hunipa motisha ya siku nzima. Ninapo fanikiwa kukamilisha kazi muhimu mapema, mi huwa nahisi niko huru, nahisi kuridhika na nakuwa na ule uwezo wa kujiamini. Hisia hii hunisukuma kufanya kazi nyingine kwa bidii zaidi siku nzima. Mafanikio ya asubuhi huweka msingi mzuri wa siku ya nyetije. Asubuhi pia hunipa nafasi ya kujijenga kiakili na kiroho. Wakati huu ninaeza kutafakari kuomba na kupanga malengo yangu binafsi Hii hunipa amani ya ndani na mtazamo chanya kabla ya kukutana na changamoto za siku asubuhi pia hunisaidia kudumisha nidhamu ya muda kuamka mapema hunifanya ni heshimu ratiba ya kutumia mda vizuri nidhamu hii hunisaidia kuwa mtu mwenye kuajibika na mwenye mipango mzuri asubuhi pia hunifanya niwe mbunifu zaidi mwenye mawazo mapya huja kwa urahisi wakati akili ikosawa, akili imetulia na ikosafi, bado haija chikiswa na misongo ya kazi. Naeza kutatua matatizo kwa ubunifu na kufikiria njia mpya ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, ingawa asubuhi ndiyo wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi, ninatambua kuwa kila wakati wa siku una umuhimu wake. Mchana pia hutumika kuendelea na kazi zilizo anza asubuhi, kushirikiana na wengine na kutekeleza majukumu yanayoitaji mawasiliano. Jioni pia mi huitumia kukamilisha kazi nyepesi, kutathmini siku na kupanga ya kesho. Kwa ujumla, wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi kwa sababu ya akili iliyo wazi, nguvu za kimwili, utulivu wa mazingira na uwezo mkubwa wa kupanga na kutekeleza kazi kwa ufanisi. Kutambua wakati ambao wewe uko sawa kufanya kazi husaidia kupanga ratiba yako vizuri ama pia hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kuongeza uzalishaji wangu. Kila mtu anapaswa kujitambua na kujua ni wakati gani yeye hufanya kazi vizuri zaidi. Kwa hivyo anaweza kutumia mda wake kwa hekima kuongeza tija na kuboresha ubora wa kazi na maisha kwa ujumla.

Mimi kwa kawaida napenda kuamka asubuhi mapema, mara nyingi pamoja na kuchomoza kwa jua, na pia kulala mapema usiku. Mutindo huu wa maisha una faida nyingi kwa afya na mwili na akili yangu. Hata katika ustawi wa maisha kwa ujumla. Kuamka mapema, kulala mapema si desturi tu, bali ni nidhamu inayojenga maisha yenye mpangilio tija na utulivu. Kwanza kabisa, kuamka mapema unisaidia kupanga siku yangu vizuri. Ninapotoka kitandani mapema, napata mda wa kutosha wa kupanga kazi zangu, kuorodhesha vipaumbele na kueka malengo ya siku. Kupanga mapema unisaidia kuepuka kukimbizana na mda, baadae na unifanya nisimize majukumu yangu kwa utulivu mno. Pili, kuamka mapema hunipa muda wa kujijenga kiakili na kiroho. Asubui mapema ni wakati mzuri wa kutafakari, kusoma vitabu, kuomba au kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Shughuli hizi hunijenga ndani na unipa nguvu ya kiakili na kiisia kabla ya kuanza kazi rasmi Tatu, kuamka najua unipa mwanzo mzuri wa siku Asubui mapema kuna utulivu wa kipekee hewa safi, kelele ni chache na mazingira yanakuwa tulivu Wakati huu unifanya nijisikie mwenye amani na tayari kukabiliana na majukumi ya siku kuona jua likichomoza unipa motisha na matumaini mapya kana kwamba ni zawadi ya siku mpya iliojaa fursa Nne, kuamka mapema unisaidia kuendeleza nidhamu binafsi. Inahitaji kujizuia na kupanga mda wa kulala ili kuweza kuamka mapema. Nidhamu hii hunijenga kuwa mtu mwenye kuajibika na mwenye kuzingatia ratiba jambo linalonisaidia katika nyanja nyingine za maisha kama kazi na mausihano. Kuamka pia mapema, huniongezea tija na ufanisi kazini. Asubui akili huwa bado ni safi na ina uwezo mkubwa wa kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Ninapofanya kazi muhimu asubui naweza kuikamilisha kwa haraka na kwa ubora mzuri zaidi. Hii unifanya nihisi kuridhika na kazi yangu mapema. Pia kulala mapema ni sehemu muhimu ya mtindo huu wa maisha yangu. Kulala mapema pia unisaidia kupata usingizi wa kutosha na wa ubora. Usingizi mzuri upa mwile muda wa kujirekebisha, kuimarisha kinga ya mwili na kupumzisha akili. Ninapoamka baada ya kulala mapema, mi uwaamka nikiwa mwenye nguvu na mwenye hamu ya kwanza siku. Kuamka najua unichangamisha kiafya pia. Kuamka mapema unipa nafasi ya kufanya mazoezi mepesi, kama kutembea, kukimbia taratibu na kunyoosha mwili. Mazoezi ya asubui, uimarisha afya moyo, uongeza nguvu za mwili na usaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hivi kunifanya niwe kiumbe kilicho na akili. Kulala mapema pia unisaidia kupunguza matumizi ya simu na mitandao ya jamii. Ninapochagua kulala mapema, mimi uepuka kukaa muda mrefu nikitazama jambo nikitasama screen. Jambo linalonisaidia macho na akili kupumzika. Hiyo unifanya nipate usingizi mzito na wa utulivu. Kulala mapema pia unisaidia kudhibiti afya ya akili. Kukosa usingizi wa kutosha kunaeza kukasababisha msongo wa mawazo, asira na uchovu wa kudumu. Kwa kulala mapema ninajilinda dhiti ya matatizo hayo ya kudumisha hali nzuri ya kiisia. Mtindo huu pia, huninufaisha kijamii. Ninapolala mapema huwa nina mda mzuri wa kushiriki na familia jioni kabla ya kulala. Asubui mapema pia unipa nafasi ya kuanza siku bila haraka Jambo linalopunguza migogoro na msongo wa mawazo kuamka mapema na kulala mapema hunisaidia kusawazisha maisha yangu Napata mda wa kazi, napata mda wa mapumziko na pia napata mda wa kujitunza kibinafsi na uwiyano wa mzuri Mutindo uu unifanya nisichoke kupita kiasi na kuendelea kuwa na ari ya kufanya kazi kila siku Pia kuamka najua unisaidia kuthamini muda. Ninapotambua thamani ya mda wa asubui, mimi hujifunza kutumia kila saa kwa hekima. Hii unijenga kuwa mtu mwenye malengo na mwelekeo mzuri wa maisha. Kwa ujumla kupenda kuamka najua kuna kulala mapema, kunanisaidia kuishi maisha yanye mpangilio, maisha ya nidhamu, maisha yenye afya njema, maisha yenye tija na amani ya ndani. Ni mtindo wa maisha unawaoitaji juhudi, lakini matokeo yake ni mazuri na ni ya kudumu kabisa.

Likizo huwa kipindi muhimu sana katika maisha yangu kama binadamu, kwani inaniwezesha kupumzika, kujitathmini na kujijenga upya. Kwa upande wangu, likizo si mda wakupoteza tu, bali ni fursa ya kujistawisha kimaisha, kiakili, kimwili na hata kijamii. Mimi huwa natumia likizo kwa njia mbalimbali, zinazo usaidia kukuza uwezo wangu, kuongeza maarifa na kujiandaa vizuri kwa majukumu ya jayo. Kwanza, ni najistawisha kwa kujiongezea elimu na maarifa ni wapo kwenye likizo, huu ndi omda ambao napata kusoma vitabu ambavyo sikupata nafasi ya kuvisoma awali hivi vinaweza kuwa vitabu vya maendeleo binafsi, ujashirimali, historia na taaluma ninayoipenda Pia utumia mda wangu kutazama vipindi vya kielimu na kuhudhuria mafunzo mafupi iwe ana kwa ana au mtandaoni elimu hii unijenga na kunifanya niwebora zaidi. Pili, mimi huwa natumia likizo kwa kufanya mazoezi na kujitunza kiafya. Likizo unipa nafasi ya kuzingatia afya yangu, ninatembea nafanya mazoezi mepesi au michezo ambayo ninaipenda. Pia ninajitahidi kula chakula bora na kunywa maji ya kutosha. Afya njema ni misingi wa mfanikio katika maisha. Hivyo kuijali wakati walikizo niwekezaji muhimu. Tatu, mimi nikiwa likizo, unapenda kujifunza ujuzi mpya. Huo, unaweza kuwa kujifunza matumizi ya teknolojia, luha mpya, ufundi sanaa au kilimo. Kujifunza ujuzi mpya, uniongezea uwezo wa kujitegemea na unifungua fursa mpya za kiuchumi. Likizo ni muda mzuri wa kujaribu mambo mapya bila shinikizo la ratiba ya kawaida. Na hivo basi, inajifunza kujitegemea. Pia wakati walikizo ni wakati ambao ni najistawisha kwa kuimarisha mausiano ya kijamii Likizo hunipa mda wakuwa karibu na familia ndugu na marafiki Tunazungumza nao, tunashirikiana na kusaidiana kwa kazi tofauti tofauti mausiano mazuri huniletea furaha na msaada wakiisia Pia unijengea mtandao mzuri wa kichemi unaoweza kunisaidia katika maisha ya baadaye Pia ninatumia likizo kwa kujijenga kisakolojia na kisia Wakati walikizo, mimi na tafakari maisha yangu, mafanikio ni nawe ya pata na changamoto ni nazo zikuta. Tafakari unisaidia kujitambua zaidi, kurekebisha mienendo isio fa na kueka malengo mapia maisha. Ipia unisaidia kuachilia msungo wa mawazo ulio kusanyika. Pia, nikiwa kwenye likizo, mimi na shiriki katika shuguli za kijamii na kujitolea wakati huuwote. Ninapo pata na fasi, mimi mshiriki katika kusaidia jamii, kama vile usafi wa mazingira, kupanda miti kusaidia watoto au watu wote wanastaili kusaidia wanao uhitaji, kujitolea unijenga kimaadili na unifanya nijisikie kuwa na mchango katika jamii. Pia mimi hua natumia likizo kukuza vipaji na vipendeleo vyangu. Inaeza kuwa kama mimi napenda kuimba. Mi mda mwingi unapata kwamba natunza kipaji changu cha uimbaji. Kufanya mambo ninayoyapenda unipa furaha na unisaidia kujieleza vizuri zaidi. Vipaji vinaweza pia kuwa chanzo cha kipato au taaluma ya badaye. Pia mimi najistawisha kwa kupanga maisha ya badaye. Likizo ni muda mzuri wa kutathmini malengo yangu, ya muda mfupi na yale ya muda mrefu Mimi kwa hivo basi ninapanga jinsi ya kuboresha masomo, kazi au miradi binafsi kupanga unisaidia kuanza kipindi kipya nikiwa na mwelekeo ulio wazi Pia mimi najistawisha wakati walikizo kwa kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine Wakati walikizo, mimi wanapata nafasi ya kusikiliza ushauri wa wazee, walimu na watu walio pita safari ndefu ya maisha Ushauri huu nipa ekima na mtazamo mpana tuwa maisha. Pia mimi katika kwenye likizo ni wakati wakujijenga kiroho. Ninapata mda wakuomba, kusoma vitabu vyadini au kushiriki katika shugli za kiroho. Hiu nipa amani andani na unisaidia kuwa na madili imara. Kwa ujumla mimi wanajistawisha wakati walikizo kutumia mda wangu kwa busara kwa kujijenga badala ya kuhupoteza. Likizo unipana fasi ya kuboresha uwezo wangu zaidi kuongeza maarifa na kuhishi maisha yenye mwelekeo, maisha yenye mafanikio. Kujijenga pia unisaidia kuwa mtu mzuri duniani.

Ni kweli kwamba kila mtu ananjia yake ya kujielesa na kuwasiliana na wengine. Wapo wanawo penda zaidi kuongea uku wengine wakipendelea kuandika. Kwa upande wangu mimi binafsi, minapenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Kwa sababu kuandika unipanafasi ya kufigiri kwa kine, kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa uhuru na utulivu. Kwanza kabisa, kuandika hunisaidia kujieleza kwa ufasaha zaidi. Wakati mingine mawazo yangu huwa mengi na magumu kuyaeleza kwa maneno ya haraka. Kupitia mandishi ninaweza kuyaweka mawazo hayo kwa utaratibu, kuyaeleza hatua kwa hatua na kutuo mifano inayo eleweka. Hiyo hunifanya nijisikie kuridhika kwa sababu ujumbe wangu unafika kama nilivo kusudia. Pia mimi inapenda kuandika kwa sababu unipa utulivu wakisia. Ninapo kuwa na furaha uzuni, watiwasi au mzongo wa mawazo, kuandika unisaidia kutua isia hizo bila hofu ya kuhukumiwa. Kuandika ni kama kuzungumza na nafsi yangu. Hii unisaidia kujielewa zaidi na kupata amani ya ndani. Kuandika pia unipa uhuru wa mda na mahali. Naeza kuandika wakati wowote na mahali popote. Iwe niko shuleni, niko sebuleni, hata wakati niko peke yangu kwa chumba changu chamalazi. Si lazima nipate mtu wakunisikiliza ilikujiyeleza. Uhuru huu nifanya nipende kuandika zaidi. Pia napenda kuandika kwa sababu kuandika unipa mda wa kutafakari kabla ya kutowa mawazo yangu. Tofauti na kuongea ambako maneno utoka mara moja. Kwandika huniruhusu kufikiri kwa makini kuhusu kile nacho taka kukisema. Na weza kuchagua maneno yanayofa, kupangilia sentenzi na kuwakikisha ujumbe wangu. Unaeleka vizuri bila kuumiza au kuchanganya mtu yeyote ambaye ananisikiza ama nasoma. Icho nilicho kiandika. Kwandika pia hunisaidia kukuza uwezo wa luha na fikra. Kaduri ninavio andika mara kwa mara, ndivyo ni navio jifunza, manenomapia, ndivyo navio boresha sarufi, na pia ndivyo navio weza kukuza uwezo wangu wa kufikiri kwa kina kuandika hunijenga kiakili na kunifanya niwe mbunivu zaidi Pia napenda kuandika kwa sababu inanesaidia kuwasiliana na watu wengi kwa wakati mmoja Kupitia barua ujumbe, insha au makala naheza kufikisha ujumbe wangu kwa watu wengi tu bila kuwa nao uso kwa uso. Hii ni muhimu asa kwa watu wenye aibu na wanao penda utulivu. Unapata ya kwambo umipitisha ujumbe kwa watu wengi bila hata kujua. Pia napenda kuandiki kwa sababu ni hifadhi ya kumbu kumbu. Mandishi ubaki kwa mda mrefu kuliko maneno ya nayo semwa. Ninapo yaandika mawazo yangu, ninaeza kuyasoma tena baadai na kujifunza kutokada na hae. Hii unifanya nitatmini kuandika kama njia kuifathi istoria na uzoevu wangu. Pia napenda kuandika kwa sababu hupunguza makosa ya mawasiliano. Katika mazungumzo hapa pale, maneno ya naeza ya katoka vibaya au kueleeka tofauti. Kuandika unipa nafasi ya kurekebisha makosa kabla ya kushirikisha wengine. Hiyo nifanya nijesikie salama zaidi hata katika mawasiliano. Hata hivyo, siwezi sema kukua kuongea kuna faida, kuongea kuna nguvu ya isia na mawasiliana ya moja kwa moja, kupitia sauti, sura ya uso na luga ya mwili, ujumbe unaeza kufika, kwa haraka na kwa isia zaidi, kuongea pia hujenga mawusiano ya karibu na husaidia katika mjadal na majadiliano ya papu kwa papu. Licha hayayo, bado napendelea kuandika kwa sababu unipa uthibiti mkubwa wa mawazo yangu. Kuandika hunifanya, nijisikie huru, mtulivu na mwenye kujiamini zaidi. Ni njiayangu ya asili ya kujieleza. Kwa ujumla, mimi upenda kuandika kuliko kuongea. Kwa sababu, kuna nisaidia kujielewa, kujijenga na kuwasiliana kwanjia inayofa zaidi. Ni kipaji cha upendelewa ambacho ni nakitamini na nendelea kukikuza siku baada ya siku. Kila mtu ananjia yake ya kujiyeleza. Cha muimu ni je, unatambua nje inayo kufana kuitumia vizuri. Kwa upande wangu, kuandika ni sauti yangu. Ni njia yangu ya kuwasiliana na dunia, na amani, na ufasaha. Wale ambao ni nawazungumzia kwa njia ya kuandika ni wengi mno. Kwa sababu wengine hata tujawai yonana na bado ujumbe unafika.

Kwenye dunia ya kisasa, teknolojia imebandilisha sana namna watu wanavyo fanya kazi. Skuizi si lazima watu wote wawe katika ofisi moja ili kufanikisha kazi. Mimi hufanya kazi vizuri na timu ya mbali, yani timu ambayo wanachama wake wapo katika maeneo wa tofauti tofauti, lakini tunashirikiana kupitia teknolojia. Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji nidhamu, uaminifu, matumizi sahihi ya zana za kiteknolojia na mawasiliano mazuri. Kwanza kabisa, mimi ninatumia teknolojia na zana za kazi kufanisi. Kuna zana nyingi zinazo saidia timu za mbali kama vile programu za mikutano ya video, majukwaa ya kushirikiana kazi na programu za kupanga kazi. Mimi huwa nahakikisha ya kwamba naelewa jinzi ya kuzitumia zana hizi ili kushiriki taarifa. Kuwasilisha kazi na kufuatilia maendeleo ya timu. Teknolojia hutufanya tuhisi kama tuko pamoja hata kama tuko mbali sana na kazi inaendelea vizuri. Pili, mimi nahakikisha kuwa mawasiliano ya wazi yako mara kwa mara. Mawasiliano ni nguzo kuu ya kazi ya timu ya mbali. Kwa kuwa hatuko pamoja ama ana kwa ana, ni muhimu sana kuwasiliana mara kwa mara kupitia barua pepe, ujumbe wa maandishi, simu au mikutano ya mtandaoni. Ninajitahidi kueleza mawazo yangu kwa wazi na pia kusikiliza maoni ya wenzangu ilikuepuka sintofahamu na hii inanifanya kufanya kazi vizuri na timu ilio mbali. Tatu mimi ninajitahidi kuwa kwenye uwajibikaji kibinafsi. Katika kazi ya timu ya mbali, hakuna mtu anaye kuona moja kwa moja kila wakati. Hivyo ni muhimu kunjismamia mwenyewe. Ninahakikisha nafanya kazi yangu kwa bidii, ninatimiza majukumu yangu kwa wakati na natoa taarifa ya maendeleo ya kazi yangu bila kusukumwa. Hii imenisaidia sana kufanya kazi na timu ilio mbali. Pia ninazingatia mpangilio mzuri wa muda na ratiba. Timu za mbali mara nyingi huwa na wanachama kutoka maeneo tofauti tofauti ya muda. Kwa sababu hiyo, mimi ninaheshimu ratiba zilizo kubaliwa na kuhakikisha ninapatikana kwa wakati wa mikutano au majadiliano muhimu. Pia mimi hupanga kazi zangu mapema ili nikamilishe majukumu yangu ndani ya mda ulio pangwa. Pia, mimi nina thamini uaminifu na heshima kati ya wanatimu. Kufanya kazi kwa mbali kunahitaji kuaminiana. Mimi hua nawaheshimu wenzangu kwa kusikiliza mawazo yao. Mimi naheshimu tofauti zetu za kitamaduni na kimaoni. Na kuepuka luwa na vitendo vinavoweza kuleta mgogoro. Heshima huimarisha mshikamana wa timu hata bila kukutana ana kwa ana. Na hii imekuwa njia moja wapo rahisi ya kuniruhusu nifanye kazi na timu ya mbali. Pia, ninapenda kutoa na kupokea marejesho kwa njia chanya. Katika timu ya mbali, mrejesho ni muhimu sana ili kuboresha kazi. Ninapotoa maoni nayatoa kwa heshima na kwa lengo la kujenga, si kukosoa. Pia, niko tayari kupokea mrejesho kutoka kwa wengine na kujifunza kutokana nao. Pia, mimi ninahakikisha kuna mgawanyo wazi wa majukumu. Kila mwanatimu anapaswa kujua jukumu lake ili kuepuka mkanganyiko au kurudia kazi. Ninapo pokea jukumu langu, mimi huwa nalitekeleza kwa uangalifu na pia niko tayari kusaidia wenzangu pale inapohitajika. Ushirikiano huu huongeza ufanisi wa timu. Hii imechangia pakubwa kufanya kazi yangu ikue rahisi wakati nafanya kazi na timu ya mbali. Pia mimi huwa najitahidi kujengam ni dhamu na kazi nikiwa nyumbani au mahali nilipo. Kufanya kazi kwa mbali kunahitaji mazingira mazuri ya kazi. Ninahakikisha nina sehemu tulivu ya kufanyia kazi, ratiba maalumu na kazi ya kuepuka usumbufu. Nidhamu hii hunisaidia kuwa makini na kuongeza tija. Pia mimi huwa ninahakikisha kuna uwazi katika malengo na matarajio. Kabla ya kuanza kazi, mimi huwa nahakikisha ya kwamba malengo ya timu na matarajio ya kazi ni nanayo pewa nimeyaweka wazi. Ikiwa kuna jambo silielewi nauliza mapema ili kuepuka makosa, uwazi huu husaidia timu kufikia malengo kwa pamoja. Pia mimi najifunza kubadilika na kuwa mvumilivu, wakati mwingine kuna changamoto zakiteknolojia kama mtandao hafifu au tofauti za muda hujitokeza. Ninapo kumbana na changamoto hizi nakuwa mvumilivu na kutafuta suluhu mapema. Hii husaidia mimi kufanya kazi vizuri na kwa hari.

Ndiyo, mimi napenda maua sana. Kwa sababu maua ni viumbe vya asili, venye mvuto wa kipekee ambao huleta furaha, amani na uzuri katika maisha ya binadamu. Kupenda maua si swala la uzuri wa macho tu, bali pia ni kudhamini uhai, asili na maana ya maisha. Maua yana mchango mkubwa katika maisha yangu, kisaikolojia, kijamii, kiroho na hata kihisia. Kwanza kabisa, maua yana thamani kubwa kwa ya kitamaduni na jamii. Katika sherehe kama harusi, siku ya kuzaliwa, ibada za dini na hafla za kitaifa, maua hutumika kupamba mazingira na kuleta hadhi maalum. Kupitia maua, jamii huonyesha furaha ya heshima na mshikamano. Pia mi napenda maua kwa sababu hunifundisha mafunzo muhimu ya maisha. Maua huchukua muda kukua, kuchanua na hatimaye yananyauka. Hiyo hunikumbusha kuwa maisha yana hatua mbali mbali, na kwamba kila kitu kina wakati wake. Pia hunifundisha subira kwani ua haliwezi kulazimishwa kuchaanua lakini kabla wakati wake hujawadia. Mi pia napenda maua kwa sababu yanaashiria upendo na hisia njema. Katika jamii nyingi, maua hutumika kuonyesha mapenzi, shukrani, pole au furaha. Kutoa au kupokea maua ni ishara kujali na kudhamini mwingine. Maua huwazilisha hisia ambazo wakati mwingine maneno hushindwa kueleza. Maua pia hunipa amani ya moyoni na utulivu wa akili. Ninapokuwa na msongo wa mawazo au uchovu wa kazi za kila siku kutazama au kukaa karibu na maua hunisaidia kutulia, harufu nzuri na baadhi ya maua kama waridi. Huleta hisia ya kupumzika na kupunguza mawazo mazito, maua yana uwezo wa kuponya hisia bila maneno. Pia napenda maua kwa sababu ya uzuri wao wa asili. Maua ina rangi mbali mbali kama nyekundu, njano, nyeupe nye, na hae na hizi rangi zote huvutia macho na kuleta hisia za furaha. Kila ua lina umbo lake la kipekee na mpangilio mzuri wa petali, hii inaonyesha hekima ya muumba. Ninapoyaona maua nahisi kuwa, kama natazama kazi ya sana halisi na asili. Pia mi napenda maua kwa sababu, maua hunisaidia kuthamini asili ya mazingira. Kupenda maua hunifanya nijali mazingira yanavyonizunguka. Mi napenda kupanda maua au kuyatunza kwa kuyamwagilia na kuyaekea mazingira bora. Hii hunijenga kuwa mtu mwenye kuajibika kwa mazingira na kuhifadhi uhai na asili. Pia mi napenda maua kwa sababu ya harufu yao nzuri. Baadhi ya maua yana harufu lai ni na ya kuvutia, ambayo huleta hali ya furaha na utulivu. Harufu ya maua hunifanya nikumbuke nyakati nzuri za maisha kama utotoni au hafla za furaha. Harufu hii asili haiwezi kulinganishwa na manukato ya kutengenezewa viwandani. Maua pia mi naependa kwa sababu yana mchango katika uchumi na ajira. Watu wengi hupata riziki kupitia kilimo cha maua, biashara ya maua au mapambo ya hafla. Kupenda maua kunanifanya nitambue mchango wao katika maendeleo ya jamii na taifa. Maua hunichochea ubunifu na kipaji cha sanaa. Waandishi wengi, wapiga picha na wabunifu wengi hupata msukumo kutokana kwa maua. Mimi hupata msukumo wa kufikiri kwa kina, kuandika na kutafakari ninapoyaona maua. Maua ni chanzo cha mawazo mapya. Mimi hupenda maua kwa sababu pia yanisaidia kuimarisha mahusiano ya kijamii. Kushirikiana kupanda maua, kuyatunza na wengine pia kujenga urafiki na mshikamano Pia maua yana umuhimu wa kiroho watu wengi maua huwakilisha uzuri wa uumbaji na ukaribu wa muumba. Ninapoyaangalia maua nahisi shukran na unyenyekevu kwa uhai na baraka za maisha maua hunifundisha unyenyekevu. Licha ya uzuri wao maua hukua kimyakimya bila kelele hufanya kazi yao ya kupamba dunia bila kujivuna. Hiyo hunikumbusha kuwa uzuri wa kweli hauhitaji majivuno. Kwa ujumla mi napenda maua kwa sababu yanagusa maisha yangu kwa pande zote, kihisia, kiakili, kijamii, kitamaduni na kiroho. Maua ni ishara ya, uzuri upendo, matumaini na hata pia uhai. Kupenda maua ni kupenda maisha yenyewe. Ni vizuri tupende maisha yetu na tujipenda na tutunze maua.

Katika dunia ya leo nenosiri ni kama ufunguo wamaisha ya mtandaoni. Kuanzia simu, mtandao ya kijamii, akaunti za benki, hadi mifumo ya kazi yote ya nahitaji nenosiri. Kwa sababu hiyo naweka mkazo mkubwa katika kweka nenosiri, salama ili kulinda tasrifa zangu binafsi, mahali zangu na mambo yangu ya faraghani. Kwanza kabisa, mimi huelewa ya kwamba ni natumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo namba na alama maalum. Badala ya kutumia neno moja tu mimi huchanganya vitu hivi ili kuunda nenosiri lenye nguvu. Mchanganyiko huu hufanya iwe vigumu sana kwa mtu au programu ya udukuzi kulivunja nenosiri. Pili ninaelewa kuwa nenosiri daifu ni hatari kubwa. Neno rahisi kama tarehe ya kuzaliwa jina langu au namba mfululizo ni rahisi sana kumbashiriwa. Kwa hiyo ninahakikisha neno siri langu ni gumu kubashiri lakini raisi kukumbuka kwa kukumbuka kwangu. Pia huwa situmii neno siri moja kwa akaunti zote. Hii ni kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya. Ikiwa mtu atapata neno siri moja, ataweza kufungua akaunti zangu zote. Kwa hiyo, mimi utengeza neno siri tofauti kwa kila kaunti muhimu. Hasa barua pepe, benki na hata akaunti za kazi. Ili mambo yangu ya faraghani ya sije ya kawa wazi. Pia mimi ninakikisha nenosiri langu lina urefu wa kutosha. Kadri nenosiri linavyo kuwa refu, ndivyo linavyo kuwa salama zaidi. Nenosiri refu linaugumu ukubwa kuvunjwa hata kwa kutumia teknolojia za kisasa. Kwa kawaida, mimi napendelea nenosiri lenye maneno au herufi nyingi kuliko neno fupi. Pia mimi naepuka kutumia taarifa binafsi kama neno siri. Majina ya wazazi, majina ya watoto wangu, shule niliyo isomea au namba ya simu kwa sababu ni rahisi kupatikana na kubashiriwa. Nenosiri langu hali husiani moja kwa moja na maisha yangu kibinafsi. Hii inanisaidia sana kutunza neno langu na siri ili liwe salama. Mimi natumia uthibitisho wa hatua mbili, inapo wezekana. Hii huongeza ulinzi kwa sababu hata mtu akijua nenosiri langu, bado atahitaji uthibitisho wa ziada kama namba ya siri inayotumwa kwenye simu au barua pepe yangu. Hivyo, hii inanisaidia kuweka nenosiri langu salama. Pia natumia maneno au sintenzi zilizo changanywa. Badala ya neno moja nina chagua sentensi fupi ni katakayo ikumbuka kwa urahisi lakini ni ngumu kwa mtu mwingine. Njia hii inanisaidia kukumbuka nenosiri bila kuliandika. Mara nyingi mimi huwa sishiriki nenosiri langu na mtu yeyote. Hata rafiki wakaribu au mwanafamilia hapaswe kujua nenosiri langu. Ikiwa lazima kushiriki kwa sababu ya dharura, mimi baadae hulibadilisha hilo nenosiri moja kwa moja baada ya kumaliza matumizi. Mimi pia ninaepuka kuandika nenosiri mahali pawazi. Siandiki nenosiri kwenye karatasi, daftari au kumbukumbu ya simu bila ulinzi. Kuandika nenosiri kunaongeza hatari ya mtu mwingine kuliona. Mimi huwa nabadilisha pia nenosiri langu mara kwa mara. Hasa kwa akaunti nyeti. Kubadilisha nenosiri husaidia kupunguza hatari endapo nenosiri la zamani litavujishwa bila mimi kujua. Pia ninakuwa makini ninapotumia vifaa ya uma kama vile kompyuta za shule, ofisi na mitandao ya uma. Katika mazingira haya ninaepuka kuingiza nenosiri langu na ninahakikisha nimetoka vizuri baada ya kutumia akaunti. Ninatambua na kuepuka ujanja wa utapeli. Sibonyezi viungo visivyo aminika wala kutoa nenosiri langu kupitia ujumbe au barua pepe zinazo onekana za kushawishi au kutisha. Najua kuwa taasisi ya halali haziombi nenosiri kupitia ujumbe. Ni natumia programu salama za kuhifadhi nenosiri. Pala inapo hitajika programu hizi hunisaidia kuhifadhi nenosiri kwa usalama na kunisaidia kutumia nenosiri tofauti kwa akaunti nyingine bila kuchanganyikiwa. Mie pia huwakikisha ya kwamba vifaa vyangu vinaulinzi wa ziada kama namba za siri za simu, alama ya vidole na utambuzi wa uso. Hii husaidia kulinda nenosiri langu hata kifaa kikidondoka mikononi mwa mtu asiye husika. Pia mimi ninajifunza na kufautia elimu ya usalama wa mtandaoni. Kiteknolojia na mbinu za udukuzi nazo hubadilika. Hii inanisaidia kujielimisha mara kwa mara, ili naweza kuboresha njia zangu za kulinda nenosiri langu.

Katika safari ya maisha ya kila siku, kuna jambo jipi ambalo mwanadamu hujifunza. Kupitia furaha, kupitia maumivu, kupitia changamoto, mafanikio, nimejifunza hekima nyingi ambazo zimekua manga na dira katika maisha yangu. Hkima hizi hazikuji kwa siku moja, bali kupitia uzoefu, makosa na kujifunza kutoka kwa wengine. Nambali ya kwanza, mi nimeweza kujifunza kwamba, afya ni utajiri. Bila afya, mafanikio mengine yote hayana maana. Nimejifunza kuutunza mwili na akili yango kupitia chakula bora, mapumziko ya kudhibiti msongo wa mawazo, afya njema hunipa uwezo wa kutimiza malengo mengine ya maisha. Pili, nimejifunza ya kwamba makosa ni walimu wazuri. Hii inamaanisha ya kwamba, katika kila jambo ambalo nalifanya nimegundua kuwa makosa si mwisho wa maisha, bali ni somu. Kila kosa linalipa inanipa funzo jipya na kunifanya nikue. Kujilaumu kupita kiasi unizuia kusonga mbele, kujifunza kutokana na makosa unijenga. Subira hulipa. Maisha yamenifundisha kwamba mambo mazuri huchukua mda. Haraka na pupa mara nyingi husababisha majuto. Kupitia subira nimeona matunda ya kazi, mipango na ndoto zangu. Subira unipa nguvu ya kuendelea hata pale matokeo hayajaonekana vile nilivyokua natarajia. Pia nimekuwa nikijifunza ya kwamba maisha ni safari, sio mashindano. Nimejifunza kuwa kila mtu ana wakati wake, kulinganisha maisha yangu na ya wengine hunipunguzia amani. Kila mtu ana njia yake, kiasi yake na changamoto zake. Hekima hii menifundisha kuvumilia na kueshimu safari yangu binafsi. Pia nimejifunza ya kwamba elimu na maarifa havina mwisho. Kujifunza huku kila wakati ni shuleni. Maisha yananifundisha kila siku kupitia watu, uzoefu na mazingira. Nimejifunza kuwa mtu anayejifunza kila wakati, huwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na mabadiliko. Iwe ni mabadiliko ya maisha, mabadiliko ya kimapato, mtu huwa anajifunza zaidi. Pia, nimejifunza katika haya maisha ya kwamba mausiano ni hazina. Hakuna mafanikio yenye maana bila watu. Nimejifunza kutatmini familia, marafiki na jamii. Mahusiano mazuri huleta msaada, furaha na amani ya moyo. Pia nimejifunza kuchagua marafiki wanaonijenga kila wakati. Pia katika hii maisha, nimeweza kujifunza ya kwamba unyenyekevu huvutia baraka. Nimejifunza kuwa kujivuuna kunamfanya mtu apoteze heshima, unyenyekevu hunijenga, hunifanya nijifunze kutoka kwa ingine na hunipa heshima ya kweli. Mtu ambaye ni mnyenyekevu uonekana kuwa mkubwa hata bila kujionyesha. Na hivyo nimemua kuchukua hatua ya kwamba katika kila hali yabidi niwe mnyenyekevu katika haya maisha. Pia nimejifunza ya kwamba msamaa uleta uhuru. Kushikilia chuki uhuumiza roho. Kwanza mimi huniumiza zaidi kuliko mtu niliye mkasirikia. Msamaha unipa amani ya moyo na kuniachia mizigo ya kiisia. Nimejifunza kuwa kusamehea si udhaifu, bali ni nguvu Nimejifunza kuwa fedha ni chombo, si lengo fedha ni muhimu lakini si kila kitu Nimejifunza kuitumia kwa hekima, kueka akiba na kusaidia wengine fedha inapokuwa bwana wa maisha, uleta mateso Inapokuwa mtumishi, inaleta manufaa mengi zaidi katika jamii na hata kwa mtu binafsi Pia nimejifunza ya kwamba nidhamu huzaa mafanikio Ndoto bila nidhamu hubaki kuwa ndoto. Nimejifunza kueka ratiba, kujismamia na kuwajibika. Nidhamu hunisaidia kufikia malengo yangu, hatua kwa hatua na siku baada ya siku nyingine. Nimejifunza pia kuwa mwaminifu kwangu mimi binafsi. Kujidanganya huchelewesha maendeleo. Nimejifunza kujitambua, kukubali udhaifu wangu na kufanya kazi kuuboresha. Ukweli unipa uhuru wa kukua. Pia nimejifunza ya kwamba mabadiliko ni sehemu ya maisha. Hakuna kitu kisicho badilika. Kupinga mabadiliko uniletea mateso. Kuyakubali huniletea ukuwaji, nimejifunza kubadilika na mazingira bila kupoteza maadili yangu. Pia nimejifunza ya kwamba muda hauwezi kurudishwa. Muda ni rasilimali adimu, nimejifunza kuutumia vizuri na kuepuka kuahirisha mambo.